Nafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mawasiliano ya mara kwa mara na zana za kidigitali kama baruapepe, whatsapp, zoom na mifumo ya kushirikia na kazi. Ninahakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake, tunapanga ratiba za mikutano na tunatoa taalifa za maendeleo kwa wakati. Hii inasaidia kazi kuendelea vizuli hata kama tuko maeneo tofauti.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano uleta mawazo mapya na mafanikio ya haraka. Hata hivyo, ninaweza pia kufanya kazi peke yangu pale inapo hitajika. Hasa kwenye majukumu ya nayohitaji umakini na uwajibikaji mkubwa.